Kampuni ya teknolojia ninayo iamini zaidi ni Google. Naam, sio kwa sababu ina kamili kila kitu, lakini ninaiamini kwa sababu inatoa huduma nyingi muhimu zinazofanya maisha ya kila siku kuwa rahisi kama utafutaji wa habari, ramani, baruapepe na huduma za Android ambazo wengi hutumia kila siku. Pia napenda jinsi Google inavyoweka usalama, ubunifu na upatikanaji wa taarifa mbele na maranyingi inazindua njia mpya za kutusaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti, ingawa si mara zote. Mara nyingi huitumia kusikiliza muziki, podcasti au radio kupitia simu au vifaa vingine. Teknolojia ya sauti hunirahisishia kupata tarifa au burudani hata ninapokuwa nafanya shughuli nyingine. Pia, wakati mwingine hutumia sauti, kutuma ujumbe au kutafuta taarifa kuharaka kupitia amri za sauti.

Mimi binafsi, sera ya kampuni ninayoiona muhimu zaidi ni sera ya haki na usawa kwa wafanyikazi. Ninaamini kuwa kampuni inayo waheshimu wafanyikazi wake kuwapa fursa sawa na kuzingatia mazingira mazuri ya kazi, huongeza motisha na ufanisi kazini. Mfanyikazi anapojisikia kuthaminiwa, hufanya kazi kwa bidina uwaminifu. Pia ninaona sera ya uwazi na mawasiliano kuwa muhimu sana. Kampuni inapowasiliana wazi kuhusu malengo, mabadiliko na matarajio hujenga imani kati ya uongozi na wafanyikazi.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki. Sifanyi kila siku, lakini mimi hujitahidi kuwa na ratiba ili mwili wangu ubaki wenye afya na nguvu. Mara nyingi, mi hufanya zoezi mepesi kama kutembea kwa kasi, kukimbia kidogo, au kufanya mazoezi ya kunyoosha mwili. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha afya yangu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi katika shughuli za kila siku.

Mimi huwa nahifadhi pesa kwa kupanga matumizi yangu kwa uangalifu. Kila ninapopata kipato, mimi huweka sehemu fulani kando kabla sijaanza kutumia ili kuhakikisha nina akiba ya dharura na ya baadae. Pia mimi hutengeneza bajeti ndogo ya kila mwezi inayonisaidia kujua pesa zinaelekea wapi na kupunguza matumizi yasiyo ya lazima.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufuwa nguo hasa inapokuwa nguo nyingi au wakati hali ya hewa si nzuri. Kazi hii hunichosha na huchukua muda mwingi na wakati mwingine hunifanya nihisi nimelemewa. Hata hivyo ingawa siipendi ninafahamu kuwa kazi hii ni muhimu ili kudumisha usafi na mpangilio hasa hapa nyumbani.

Kazi ni nayoithamini zaidi ni kazi yangu ya sasa kwa sababu inanipa fursa ya kujifunza, kujitegemea na kukua kama mtu mzima. Kupitia kazi hiyo nimejifunza nidhamu, uwajibikaji na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii ili kufika malengo. Pia ninathamini kwa sababu hunisaidia kukutana watu tofauti, kubadilishana mawazo na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Zaidi ya yote, kazi hiyo unipa heshima ya kujiona nikiwa na mchango katika jamii.

Mimi binafsi, napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo na tulivu kuliko ile mikubwa yenye kelele nyingi. Mikahawa ya aina hii hunipa nafasi ya kufurahia chakula kwa utulivu, kuzungumza vizuri na niliye naye na kujisikia kama niko nyumbani. Pia napendelea sehemu zinazopika vyakula vya kienyeji au vya kitamaduni kwa sababu napenda ladha halisi na chakula kinachopikwa kwa uangalifu.

Mimi binafsi napenda kufuatilia Citizen TV kwa sababu hunipa habari za kila siku burudani na vipindi vya utamaduni. Napenda pia kuangalia vipindi vya michezo, filamu na mazungumzo ya jamii vinavyo tolewa na kituo hiki. Zaidi ya hayo, mara nyingine hufuatilia NTV hasa kwa ajili ya taarifa na vipindi vya habari vya kitaifa.

Mimi huwa na wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwa na shauku, heshima na kuelezea jinsi mambo yanavyofanya kazini. Kwa kawaida na wapa muda wa kuzungumza na mimi kuwaelezea mpangilio wakazi na jinsi timu inavyo shirikiana ili wahisi wanakaribishwa. Pili, mimi hujaribu kuwa mkaribu na kuwasikiliza na kujibu maswali yao kwa uvumilivu kwani najua kuanza kazi mpya kunaweza kuwa na changamoto. Pia mi huwasaidia kuwaratibu na wengine watimu ili wafanyikazi wapya wajiskie sehemu yao kwenye timu.

La hasha, ingawa napenda mandhari ya asili na harufu ya maua, mimi binafsi sipendi kukusanya maua au kuenda kuvuna maua, napendelea kuyafurahia na kuyangalia na kunukia tuu badala ya kuondoa kutoka kwenye mazingira yake. Zaidi ya hayo, kuangalia maua hunipa amani, furaha na hisia nzuri bila kuharibu asili.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao, ingawa si kila wakati. Michezo ya ubao hunipa furaha kwa sababu hunifanya nifikirie kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Napenda michezo kama drafti au chesi kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa kina na kuboresha uwezo wa kufanya maamuzi.

Mimi binafsi, napendelea mazingira ya kazi tulivu, yenye mpangilio na yenye nidhamu. Napenda pale ambapo kila mtu anashirikiana kwa heshima, kuna uwazi katika mawasiliano na kila mmoja anajua majukumu yake. Hii hufanya kazi ifanyike kwa ufanisi na kwa furaha. Pili napenda mazingira yenye msingi wa ubunifu na ushirikiano ambapo mtu anaweza kutoa mawazo yake bila hofu ya kukosolewa na kushirikiana na wengine kufanikisha malengo ya timu.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalamu wa vidole pale inapoezekana. Napenda kutumia teknolojia hii kwa sababu ni rahisi, haraka na inahakikisha kuwa akaunti au kifaa changu kinalindwa vizuri bila haja kukumbuka nywila ngumu kila mara. Zaidi ya hayo, mfumo wa kidole hunipa amani ya kili kwamba data yangu na vifaa vyangu viko salama na ni njia ya kisasa ya kudumisha faraga na usalama.

Mimi binafsi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunifanya nijisikie vizuri, hauchoshi macho na unatoa hali tulivu ya kufanya kazi au kupumzika. Huu mwanga ni mzuri wa kusoma, kufanya kazi za ofisi, au hata kukaa nyumbani bila hisia kuchoshwa na mwanga mkali. Pili, mwanga wa kati hunipa nafasi ya kuzingatia mazingira yangu vizuri bila kupoteza uelewa wa kile kinachotokea karibu nami.

Napenda chakula cha haraka ingawa sipendi kula kila wakati chakula cha haraka. Napenda chakula hiki kwa sababu ni rahisi haraka kukipata na mara nyingine hunisaidia pale ninapokuwa na shughuli nyingi au muda fupi wa kula. Hata hivyo, napendelea kuhakikisha si kila mara chakula cha haraka kinakua kitamu na chenye lishe.

Shuguli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu na kusikiliza muziki Napenda kusoma vitabu kwa sababu hunipanua maarifa, kunifundisha mambo mapya na kunifanya nifikirie kwa kina muziki huniridhisha, hunifanya nijisikie furaha na mara nyingine hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano hasa wakati wa mikutano ya kazi au mazungumzo na familia na marafiki walioko mbali. Video hunisaidia kuona uso wa mtu, hisia zake na kufanya mawasiliano kuwa ya karibu zaidi, tofauti na ujumbe wa maandishi tu. Zaidi ya hayo, kutumia video kunarahisisha ufafanuzi wa mambo magumu kushirikiana kwa ufanisi na kuimarisha uhusiano.

Mimi hushugulikia muda kazini kwa kupanga ratiba na kueka kipaumbele cha kazi. Kila siku huanza kwa kuangalia kazi muhimu zaidi na kuhakikisha zinafanyika kwanza ili sisiishe kushugulikia mambo madogo yanayoweza kuchelewesha malengo yangu. Pili, huweka muda muhimu au maalumu wa mapumziko ili nipate kupumzika akili na kuendelea kwa ufanisi.

Ndiyo, nimewahi kutembelea mto chania. Uzoefu huo ulikuwa mzuri sana kwa sababu mto huo ulikuwa na manthari nzuri na maji safi na nilifurahia kukaa karibu na mto kuangalia maji yanavyo tiririka na kupata utulivu wa akili. Ingawa sijawai kutembelea ziwa lolote, mto chania umenipa furaha amani na kumbukumbu nzuri ya kuwa karibu na asili.

Mimi napenda wanyama wa aina ya paka. Napenda paka kwa sababu ni wapole, wasafi na wanatabia ya kujitegemea. Pia napenda jinsi ya wanavyo kua watulivu, lakini wakati mingine wanacheza na kuwanyesha mapenzi yao kwa njia ya kipeke. Zaidi ya hayo, ninapaka ni nae mpenda sana anaitwa snowy mwenye rangi nyeupe ambayo unifanya nijisikie mwenye furaha na upendo ili napokuwa nyumbani.

Mimi, binafsi, huenda hospitali mara chache kwa mwaka. Hasa pale ninapohitaji uchunguzi wa kawaida au matibabu ya haraka. Kwa kawaida, hufuatilia afya yangu kwa kutumia uchunguzi wa mara kwa mara kama vipimo vya kawaida, lakini sipendi kuenda hospitali bila sababu. Pili, ninaenda hospitali ikiwa ni dharura au inapohitajika matibabu maalumu.

Mimi binafsi, kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi wa kueleweka vizuri. Ninahakikisha kila ujumbe ninaoutoa au kupokea ni wazi usio na utata na unaeleweka na kila mtu anayehusika. Hii hunisaidia kuzuia mkanganyiko na kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi. Pili, napanga kusikiliza wengine kwa makini kwani mawasiliano bora ni ya pande mbili. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuelewa matatizo kutoa ushauri sahihi na kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi.

Mimi binafsi, mchezaji bora wa mpira wa vikapu ninayempenda ni Lebron James. Nampenda Lebron kwa sababu ni mchezaji mwenye nguvu, mbunifu na anayeweza kucheza kwa ustadi mkubwa katika nafasi nyingi za uwanja. Anaonekana kuwa kiongozi wa kweli, akichochea timu yake kufanya vizuri na kuonyesha nidhamu ya hali ya juu kila wakati ya apocheza. Nakumbuka pia mchezaji mwingine wa ajabu nilieona akicheza ni Stephen Curry hasa pale anapopiga three pointers kwa usahihi mkubwa. Ujuzi wake wa kurusha mpira kutoka umbali mrefu kwa ustadi na utulivu ni wa kushangaza. Wakati ni kiwaona wachezaji hawa wakicheza, huwa ni nahisi msisimuko na shauku, hunifanya kufurahia mchezo, nizunguke mawazo ya mikakati na mara nyingine hunivuta kuanza kucheza au kufuata mchezo yao kwa makini.

Leo, hali ya hewa ni yenye jua kidogo na mawingu machache. Hivyo kuna mchanganyiko wa joto na unyevu kidogo. Ninajisikia vizuri kwa joto hili, si baridi sana wala jua kali, kwa hivyo ni hali tulivu ya kufanya shuguli za nje. Kwa sababu ya hali ya hewa, nimevaa shati la kawaida na suruali nyepesi, ili nijisikie huru na ninaweza kutembea au kufanya kazi bila usumbufu. Mimi binafsi napenda hali ya hewa kama hii kwa sababu si baridi wala joto kupita kiasi na inafanya kila kitu kuwa rahisi kufanya. Katika hali hii ya hewa, ningependa kutembea kidogo nje, kufurahia upepo mwanana na labda kusoma au kupumzika nje.

Mimi binafsi, ninaanda ripoti za kazi kwa mpangilio na kwa uwangalifu mkuba ili ziwe za uwazi na zinazoweza kueleweka. Kwanza, mimi huanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu kuweka vyanzo vya habari na kuhakikisha kila kitu kilichoandikwa ni sahihi. Baada ya hapo, mimi huunda mukhtasari au mwongozo wa ripoti. Nikitenga sehemu tofauti kama utangulizi, maendeleo ya kazi, matokeo na mapendekezo. Mimi hupanga tarifa kwa mpangilio unaofaa na kutumia maneno wazi na yenye kueleweka. Mwisho, mimi huhakiki ripoti zangu kuona kama kuna makosa ya tahajia, sarufi au hesabu na kuhakikisha kila kitu kimeelezwa kwa usahihi.

Mimi binafsi, zoea nzuri nilio jenga ni kupanga muda wangu wa kila siku kwa uwangalifu. Nilianza kueka ratiba ya kazi, mapumziko na burudani na hili limenisaidia kufanya kila kitu kwa wakati wake bila kuchanganyikiwa. Pia, zoea hili limenifundisha nidhamu, uwajibikaji na jinsi ya kushugulikia majukumu kwa utulivu.

Jambo muhimu la dini kwangu ni kuishi kwa maadili mema na heshima kwa wengine. Inamaana kufanya mema, kusaidia wengine pale inapowezekana na kuishi kwa uwazi na uaminifu. Pili ni muhimu kwangu kutafuta amani ya ndani na kuwa na mtazamo chanya maishani kwani dini inaishi kuwa na moyo mwema na subira.

Mimi binafsi, rangi ninayo ipenda ni samawati. Samawati hunipahisia ya utulivu, amani na faraja na mara nyingi hunikumbusha angasafi au bahari tulivu. Ni rangi ambayo hunifanya nijisikie tulivu na mwenye furaha, hasa ni napofikiria mandhari ya asili yake ya rangi hii. Kitu chochote ninacho kimiliki chanye rangi hii ni kama shati au daftari hunifanya nijisikie vizuri na kuhamasika. Kwa sababu rangi hii huniridhisha na kunifanya nitulie.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za Tukio. Mara nyingi, ufanya hivyo pale ninapo hitaji kushiriki tamasha, michezo au matukio ya burudani na familia au marafiki. Kununua tikiti kunanipa uhakika kwamba nitakuwa sehemu ya Tukio hilo na kunirahisishia kupanga siku yangu mapema. Zaidi ya hayo, kununua tikiti kunanifanya nijisikie tayari, msisimuko n na furaha nikijua nitafurahia Tukio nilio chagua.

Mimi napenda kufyatilia timu ya Manchester City. Napenda timu hii kwa sababu inawachezaji wenye vipaji, mikakati mizuri na inacheza mpira wakuvutia sana. Kila wakati ni napo iangalia, unipa msisimko wa wafuraha na hasa pale wanapo shinda mchezo mikubwa au kufanikiwa ushindi wa timu yao. Zaidi ya hayo, napenda jinsi timuhii inavyo shirikiana kikamilifu ikitumia umakini na ustadi wa wachezaji wake.

Mimi binafsi, napenda televisheni cha michezo, hasaa wa mpira wa kandanda. Napenda kwangalia mechi na uchambuzi wa timu mbalimbali, hasaa pale timu ninayopenda kama Manchester City zinapo shiriki. Kipindi hiki hunipa msisimko mkubwa, furaha na mara nyingine hunijaza shauku ya kushiriki katika mijadale ya michezo. Zaidi ya hayo, napenda pia vipindi vya habari na burudani ya kijamii vinavyo nipa taarifa za kila siku na burudani kwa wakati mmoja.